Ninashugulikia wateja kwa heshima, subira na usikivu. Ninaskiliza mahitaji yao kwa makini kujibu kwa uwazi na kutafuta suluisho linalofaa. Pia nahakikisha mawasiliano mazuri na huduma bora ili kujenga uwaminifu na kuridhika kwa mteja wangu anapokuja kwangu.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwapongeza pale wanapofanikisha jambo, kutoa ushauri mzuri wanapokaribiana na changamoto, na kushirikiana nao bila kujibakiza. Pia, hupenda kusikiliza matatizo yao kwa makini na kuwasaidia kupanga suluhisho. Njia hizi hunisaidia kujenga mishikamano, motisha na mazingira ya chanya, kazini na kijamii.

Napanga kazi zangu kwa kuanza na kuorodhesha majukumu yote muhimu ya siku au wiki. Kisha ninaweka kipaumbele kulingana na umuhimu wa muda unaohitajika kumaliza kila kazi. Pia hutoa muda wa mapumziko na kushugulikia mambo ya zarura. Njia hii husaidia kuhakikisha kazi zimekamilika.